Chakula ninachokipenda kula jioni ni wali na samaki wa kukaanga. Ninapenda chakula hiki kwa sababu ni kitamu sana na kinanipa nguvu baada ya siku nzima ya shughuli. Pia napenda jinsi samaki wanavyokuwa na ladha nzuri pamoja na wali mweupe na mara nyingi nikila na mboga za majani kama skuma wiki. Chakula hiki kinanifanya ni nisikia furaha na utulivu na mara nyingine napenda kushirikiana nacho na familia yangu.